Ungetaka kujua kumbukumbu ya ututoni mwangu, nilitumwa maziwa na mama yangu. Saa tatu asubuhi, niende, dukani, akanipea pesa ya maziwa na sukari. Ju kulikuwa na wageni waliokuja kumtembelea mama. Sasa, nikiwa njiani, nilikutana na rafiki yangu, jina lake abdi, alikuwa ameketi chini kando yake kulikuwa na mpira mwekundu. Nikamsalimia. Sasa abdi. Tulipoongea kidogo. Akaniuliza dakika chache zangu kama tungecheza mpira huo. Siku sita, tukaanza kujitayarisha. Pesa za mama mkononi nikaziweka kando ya juu ya mawe na tukaanza kucheza. Tukacheza mchezo ukanoga. Alafu kustukia nikamuona dada yangu mdogo. Akanikujia na kuniita, nikagutuka na kukimbilia pesa ya maziwa na sukari niliopewa na mama. Na wakati ulikuwa umeyoyoma, kulikuwa saa tisa unusu, nikakimbia dukani, iliokuwa karibu na kukimbiza nyumbani maziwa na sukari. Mama alikuwa asha wasindikiza wageni wake. Aliporudi nikapewa kichapo cha umbwa koko. Tangu hiyo siku nakumbuka huo mchezo na rafiki yangu abdi siwezi sahau. Na sitarudia tena. Nikitumwa na mama yangu inafaa niende pale nimetumwa. Sio kucheza na wakati wa kazi. Asanti.

Mimi napenda kuandika kwa sababu kuongea naeza jibu kitu ambacho sikuwanataka kukitaja lakini nisha kikubali But unapoongea, unapoandika, unafikiria kwanza ndio uandike So inakua ni rahisi sana inakuwa ni rahisi kwangu sana kuandika kuliko kuongea kwa sababu before uongee unafaa ufikirie na umeshakiandika kwanza so before uandike ushakifikiria lakini kuongea kuongea, unaeza danganya. That's why, ukiongea kwa simu, unadanganya zaidi. Kwa sababu, ni kitu tu umeshtukia, umeshaulizwa na umeshakitaja. So, mimi naonelea, kuandika ni rahisi, na kuandika, ushafikiria hilo jambo. Ya, kwa sababu, ushafikiria. Alafu kuandika, unaeza ona makosa, but ukiongea, hauezi ona makosa yenye ushaongea, mtu ashasikia, chenye umeongea so kuandika kwanza, unaeza ondoa a makosa mengi zaidi so na prefer kuandika kwanza yes kwa sababu mdomo umefunga na mdomo ndio inaleta makosa mengi sana So ninge, alafu pia, kuna disadvantage. Ya kuandika kwa sababu ukiongea tena hauandiki, hautumii wakati mwingi, ukiandika, unatumia wakati mwingi, tena husomi. So tena kuongea ni rahisi, lakini hautafikiria haraka, I think ni the same. But, nikiongea na watu napenda kuandika. But tena, kuandika naona ka ishapitwa na wakati kwa sasa, kwa sababu kila kitu inataka kuongea. Hakuna wakati wa kuandika kwa sababu kama tunafanya online, tunatype. Kwa sababu vitu za kitambo i think ndio za kuandika, but napendelea kuandika. But nimeonelea kwamba pia natumia wakati mwingi sana. Kwa sababu uandike tena uongee. So na ukiongea most kama unaongea na ai. Ama unaongea na watu online unafunzana. Kuandika ni si nzuri, but kuongea ni rahisi kwa online. Kuongea kama ni kufunza nini lakini zote zinapply inadepend mahali inapply kwa sababu kama ni message mtu huyo hana gadget kama phone ama laptop so inabidi uandike mtu umuandikie but sasa ukiongea ukitarajia kuongea sana na simu ya mwenzako imezima hapo hamtasikizana lakini ukiandika barua hata kama simu ya mwenzako imezima utamfikishia ujumbe zote zinapply but naona pia kuandika inapitwa na wakati kwa sababu saa hii whatsapp unaeza ongea Video record unaeza ongea. Unaeza tuma. Unaeza tuma voice na ni haraka sana. Kuandika pia ni inatumia wakati mwingi. Kuongea ni rahisi but na mimi napenda kuandika. Mimi naonelea hivyo. But kulingana na mitandao ya kisasa, kuongea ni rahisi. Na information inaelekea haraka. Inaenda haraka kuliko kuandika. Ya kuandika ni slow na ni rahisi, but ya kuongea ni haraka na kuongea pia, kuongea inaondoa, inaondoa ile ya kitambo. Ya kitambo ni ya kuandika, ya kuongea ni ya kisasa. So kuongea inazidi kuandika asanti.

Nasaidia jamii yangu vipi? Kuhusu safety, safety kama ya, kuenda site nzuri kama ni kwa simu, kutumia simu yako vibaya. Kama ni kuna pesa nawasaidia, kama kuna opportunities za online nawasaidia, naweza waconnect. So nawaelezea kwamba wanaweza tumia simu kujielimisha kwa sababu, information yote ya kitu chuchote tunahitaji kiko kwa mtandao so tunaweza tumia simu zetu sio kupiga tu simu ya sio tukupiga picha, tunaweza tumia simu kama kujielimisha sisi wenyewe. So kama mtu hana erlmu, ama hana ujuzi wa kutumia simu namsaidia, na pia simu ni ni biashara pia. Simu imesaidia watu wengi kujinufaisha kwa biashara yao, connection update za vitu, za siasa, za nini, za biashara, za matangazo mbali mbali. So, nawaelimisha kutumia hii simu kama kifaa cha kwanza cha kujifaidi kwanza. Kwa sababu, tunaweza tumia simu zetu kama biashara saizi. Simu zimekuja kusaidia sana. So, nawahimizi, nawahimiza. Like, tunaweza tumia tiktok kama kutangaza biashara yetu. Tunaweza tumia youtube, kama kucreate content. Facebook pia, kucreate content like. Simu ni kioo cha jamii. Sasa ndiyo imebaki kioo cha jamii, sababu inasaidia sana mayouth. Kama unaenda kuiba, unaweza tumia hiyo kazi, simu, kama biashara. Sasa unakuta mayouth wengi wako busy kucreate content, badala ya kukaa idle. Ya, kwa sababu ukiwa na simu, unahitaji tu connection, connection ya internet. Na ni hivo, so skills ndiyo unahitaji, na skills zote ziko kwa simu. Ziko kwa YouTube, Facebook, TikTok. Ya, sasa hiyo ndiyo kitu yenye mayouth nawaambia sa hii. Saju usilalishe, we amka uingie kwa simu. Tafta connection, ongea na watu. Utapata pesa, na utapata kazi. Na mtu yoyote ako na kazi anaipost kwa simu. Kwa mtandao, so simu inatusaidia sana sisi kama kusaidia na kukuza jamii yetu. Hmm, juu saa hizi, hivi nafanya kuna mtu itaelimisha, na inasaidia sana kunikuza mimi kama mimi mwenyewe ni search kwanza na simu. So, naitumia kama tegemeo la biashara yangu. Ya, kwa sababu hata nicreate content saa hii itanilipa. So, simu ni kitu nzuri sana naambia mayouth na kila mtu ambaye ako na uwezo wa kuipata aitumie vizuri in a positive way. Asikuwe addicted, ya, imsaidie.